Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni timu ya Liverpool. Hii ni kwa maana ina mchezaji mzuri ambaye anaitwa kylian mbape huwa napenda vile anavyoshirikiana na wachezaji wenzake ili kuweza kushinda tuzo.

Ndiyo ninapenda kusikiliza radio kwa maana watangazaji huwa na sauti nyororo na ya kuvutia. Vile vile kusikiliza radio huwa kunanitahatharisha kuhusu mambo ambayo yanaweza kutokea ambayo si mazuri na vile vile kuleta habari ambazo zinazojiri.